Mimi hufanya hivyo kwa kutumia mbinu ya Pomodoro ilioboreshwa kwa mtindo wangu. Ninafanya kazi kwa vipindi vya dakika ishirini na tano bila usumbufu. Kisha nikapumzika dakika tano. Kwa mfano wakati wa kuandika ripoti ninaweka simu kwenye ndege na kuzima arifa zote. Pia ninaorodhesha kazi kwa mpangilio wa umuhimu. Kama vile kumaliza sehemu ya data kabla ya design. Hii inaniwezesha kukamilisha kazi mapema. Kama ilivyotokea wiki iliopita nilipoasilisha mrandi, siku mbili kabla ya tarehe ya mwisho.

Mimi huangalia hali ya hewa, ratiba yangu na aina ya nguo ninazovaa. Kwa kawaida, ufua mara mbili kwa wiki, jumatano na jumapili. Jumatano ni nguo za kazi zile za kila siku ambazo huzikusanya haraka. Jumapili ni kama ibada ya usafi. Nguo za kitanda, taulo na nguo za wikendi. Kuna uzito wa kihisia pia kufua ni zaidi ya kuondoa uchafu ya kurudisha hali ya usafi utolivu na kujianda upya.

Napenda hali ya hewa yenye mvua nyepesi, ile ya asubuhi na jioni, mvua inayonyesha taratibu bila kelele. Ikigusa majani na paa kwa upole, kuna utulivu fulani ndani yake, kama dunia inapumua pole pole. Harufu ya ardhi ikianza kuchipuka, hewa ikiwa baridi lakini si kali, na anga likiwa na rangi ya kijibu, yenye uzito wa hisia. Wakati huo napenda kuwa ndani na kikombe cha chai mkononi. Muziki wa taratibu ukicheza na dirisha likiwa wazi kidogo kusikia sauti ya mvua.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu. Ni wakati nilianza kuishi kwa makusudi. Siku nilipoamua kwamba kila kitu ninachofanya, hata kidogo. Kinapaswa kuwa na maana. Ilikuwa baada ya kipindi cha kuchanganyikiwa. Nilikuwa na kazi, ratiba, lakini ndani kulikuwa na ukavu. Siku moja nikiwa, nimekaa na kikombe cha chai, nikasikia kimya kilichojaa huzuni na hamu ya mabadiliko. Tangu hio. Ilianza kuandika kila asubuhi. Nikapanga nafasi yangu kwa utulivu, nikaanza kusema hapana kwa vitu visivyo endana na moyo wangu.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kwmba utulivu si udhaifu. Ni nguvu ya ndani inayojengwa kwa subira na uaminifu kwa nafsi. Nilijifunza kuwa si kila kilio kinaitaji jibu na si kila kimya ni ishara ya kushindwa. Kuna nyakati ambapo kusikiliza bila kuingilia kuandika bila kutuma au kutembea bila lengo huleta majibu ya kina. Mfano wakati wa changamoto badala ya kujibu haraka uhutafta suluhisho la nje nilijifunza kukaa na hisia zangu kuziandika na kuziangalia kama marafiki waliokuja kunifundisha kitu.

Napendelea mahali pa kimya. Kimya ambacho si kitu kutokuwepo kwa sauti. Bali uwepo wa utulivu. Mahali ambapo hewa ina uzito wa tafakari na kila kitu kina nafasi ya kupumua. Mfano, chumba chenye mwanga wa asili. Harufu ya chai na picha za familia ukutani hunifanya nihisi salama. Kimya hunipa nafasi ya kusikia sauti ya ndani, kuandika bila haraka na kuhisi kila pumzi kama ibaada.

Napenda kuandika kwa mkono. Kuna uzito wa kihisia katika kushika kalamu. Kusikia karatasi ikiguswa na kuona maandishi yakichipuka pole pole ni kama mazungumzo ya ndani, kila herufi ina pumzi, kila mstari una hisia. Wakati wa kuandika kwa mkono nahisi nipo kikamilifu. Siharakishi na mawazo hujipanga kwa utulivu. Kompyuta ni nzuri kwa kasi na mpangilio lakini kwa mimi maandishi ya mkono ni ibada ya ukaribu na nafsi.